Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na kwa kweli huo ni uzoefu ambao bado unaishi ndania ya kumbukumbu zangu hadi leo Nakumbuka siku ile vizuri Kuanzia maandalizi hadi muda wa mwisho tamasha ilipo isha Kulikuwa na msisimko wa kipekee aina ya furaha ambayo huanza moyoni hata kabla muziki haujapigwa Nilipofika kwenye eneo la tamasha, niligundua haraka kuwa sikuwa peke yangu kulikuwa na watu wengine, lakini kila mtu alikuwa na lengo moja kufurahia muziki. Muziki ulipoanza, nilihisi kama kila sauti ilikuwa inaongelea moja kwa moja, nilijikuta nikiimba pamoja na wengine nikicheza, na wakati mwingine nikisimama kimya nikisikiliza kwa makini. Ilikuwa ni kama dunia ya nje ilisimama kwa muda, na kilichobaki ni mimi na muziki. Pia kile kilichoniguza zaidi ni jinsi muziki ulivyoweza kuniunganisha na watu nisiyowafahamu. Nilicheka, tuliimba na tulifurahia pamoja bila hata kuulizana majina. Hapo nilitambua kuwa muziki una nguvu ya kuvunja mipaka na kuleta watu pamoja. Pia nilijifunza kuwa wakati mwingine ni muhimu kujipa nafasi ya kufurahia maisha. Kusahau mawazo ya kila siku na kuishi katika wakati uliyopo. Baada ya tamasha kuisha, niliondoka nikiwa nimechoka lakini mwenye furaha nilihisi kuridhika. Kama mtu aliyepata zaidi ya alichotarajia. Kwa hivyo, nikijibu swali hili tena. Jibu langu ni ndiyo na nitalikumbuka tukio hilo kama somo la furaha. Umoja na nguvu ya muziki katika maisha yangu.

Mimi binafsi napenda rangi ya samawati. Rangi hii inanipa hisia za utulivu na amani Hasa ninapokuwa ndani ya chumba changu baada ya siku ndefu samawati kwangu si rangi tu bali ni hali ya moyo Kila ninapoingia chumbani na nikikutana na ukuta wa rangi ya samawati nahisi kama akili yangu inatulizwa pole pole ni kama kutazama anga la asubuhi au bahari iliyotulia Rangi hii hunisaidia kufikiria kwa kina, kusoma kwa umakini na hata kulala kwa usingizi mzuri ndani ya chumba changu, samawati hunifanya nijisikie salama na huru Ninapenda pia samawati kwa sababu haichoshi macho Kuna rangi ambazo ni kali sana na zinaweza kukufanya uhisi wasiwasi au uchovu Lakini samawati ni laini na yenye mvuto wa pekee Ineendana vizuri na rangi nyingine kama nyeupe au kijivu na hilo hunifanya nipate uhuru wa kupamba chumba changu bila shida au tashwishi lolote Pia, samawati inanipa hisia ya nidhamu na mpangilio Ninapokuwa kwenye chumba chenye rangi hii Najihamasisha kupanga vitu vyangu Pia kusafisha na kuweka mazingira yangu katika hali ya kuuvutia. Kwa namna fulani, rangi ya samawati hunikumbusha umuhimu wa utulivu, uandani na mpangilio wa maisha Nikizungumzia kweli, rangi ambayo mimi kabisa kabisa na ninayopenda kwa ukuta wa chumba changu ni samawati ni rangi inayoendana na tabia yangu, mahitaji yangu, na namna ninavyotaka kujisikia kila ninapokuwa peke yangu chumbani. Samawati hunipa nafasi ya kuwa mimi mwenyewe, kufikiria, kupumzika, na kujiandaa kwa siku inayofuata.

Nikizungumzia muziki, ninao upenda, mawazo yangu ya kwanza kabisa huwenda moja kwa moja hadi kwenye muziki wa bongo. Huu ndiyo muziki unao nigusa moyo. Unao nifanya nijisikie kabisa vizuri, na tena nijisikie karibu na maisha yangu ya kila siku. Na unao elezea hisia zangu kwanjia ambayo naweza kuielewa kwa urahisi. Muziki wa bongo kwangu ni burudani tu, bali ni burudani na pia ni sehemu ya maisha yangu Ninapo uangalia kwa ujumla, aina ya muziki ni nao upenda ni bongo kwa sababu unahadithi halisi Unaeleza mapenzi, changamoto za maisha, matumaini na hata furaha za kawaida tunazo kutana nazo kila siku tofauti ni aina na aina nyingine kama vile pop classic au reggae bongo hunifanya nijisikie kama msanii ananiongelea mimi mmoja kwa moja kama ananisimulia maisha ninayo ishi au niliowai kuyaona Kuna waimbaji wa bongo ninao wapenda sana na kila mmoja ananafasi yake moyoni wangu Ninapo msikiliza mwimbaji ninae mpenda na hisi kama napata motisha na faraja kwa wakati mmoja Basi mimi napenda sana muziki wa bongo.

Mimi kati ya kusoma na kuandika, mimi napenda kabisa na napenda sana kusoma. Kusoma ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Na kitu kinachonipa furaha, maarifa, na mtazamo mpya kuhusu dunia ninayoishi. Kila ninapofungua kitabu, nahisi kama ninafungua mlango wa safari umpia. Safari ambayo hunipeleka mbio bila hata kuondoka nilipo. Napenda kusoma kwa sababu kunanifanya nijifunze mambo mengi tofauti, kupitia vitabu, naweza kujua historia ya watu, wa kale, kuelewa sayansi, au hata kuingia katika hadithi za kubuni zindizo ja ubunifu. Kusoma hunisaidia kukuza fikra zangu na kunifanya nione maisha kwa macho mapana zaidi. Wakati mwingine nasoma ili nijifunze na wakati mwingine nasoma ili nipumzike na kuondoa mawazo mazito. Ingawa kuandika pia ni jambo zuri, kusoma kunanivutia zaidi, kusoma hunipa maneno mapya, unifundisha jinsi ya kujieleza vizuri na hunijenga taratibu bila mimi hata kugundua. Kadiri ninavyo soma zaidi, ndivyo ninavyo zidi kuelewa lugha. Mawazo ya watu wengine na hata nafsi yangu mwenyewe. Kusoma pia hunipa nidhamu kwa sababu kunahitaji utulivu, umakini na subira. Zaidi ya yote napenda kusoma kwa sababu hunipa uhuru wa mawazo. Nikiwa nasoma naweza kuwa popote, darasani au nyumbani au pia naeza soma chini ya mti ama usiku kabla ya kulala. Hakuna anayenilazimisha ni nini cha kufikiria. Mawazo yangu hujijenga yenyewe kupitia maneno nilioyasoma. Ndiyo maana nikijiuliza tena. Napenda kusoma au kuandika. Nasema kwa kujiamini kabisa kwamba mimi binafsi napenda sana kusoma.

Ah, mimi binafsi niliwai kushiriki mashindano na tukio hilo limebaki kuwa kumbukumbu muhimu sana katika maisha yangu. Kushiriki mashindano kulinifundisha mambo mengi kuhusu ujasiri. Kujiamini na kuthamini juhudi kuliko matokeo pekee. Nakumbuka kabla ya mashindano kuanza, nilikuwa na hofu kidogo. Nilijiuliza kama nitaweza, kama nitafanya vizuri au kama nitashindwa mbele ya watu. Lakini pamoja na hofu hiyo, kulikuwa pia na hamasa kubwa ndani yangu. Nilijiambia kwamba kushiriki peke yake ni hatua ya kishujaa. Kwa sababu si kila mtu ana ujasiri wa kujitokeza na kujaribu. Nilijiandaa kwa kadiri nilivyoweza. Nikasikiliza ushauri wa walimu na marafiki. Na nikajipa moyo. Wakati wa mashindano ulipofika. Nilijifunza umuhimu wa utulivu na umakini. Nilipokuwa nikifanya kile nilicho jiandaa nacho. Nilisahau hofu yangu na nikajikita kwenye lengo langu. Nilielewa kwamba kila mshiriki alikuwa na uwezo wake. Na kwamba mashindano hayakuwa tu kuhusu kushinda, bali pia kuhusu kujifunza na kujipima uwezo wangu. Niliheshimu washindani wenzangu na nikajifunza kutoka kwao. Baada ya mashindano, nilijisikia furaha kwa sababu nilikuwa nimejaribu. Haijalishi matokeo yalikuwa yapi. Nilipata uzoefu ambao usinge patikana darasani au nyumbani. Mashindano yalinifundisha kwamba kushinda si mwisho wa safari, bali ni somo la kunijenga. Pia yalinifundisha kuwa kushinda kuna hitaji nidhamu, mazoezi na imani binafsi. Kwa hiyo, nikikumbuka hili swali tena. Mimi kweli nafurahia sana kwamba niliweza kushiriki katika mashindano.

Mimi kibinafsi napenda kujaribu vyakula vya asili kama vile wali wanazi, ugali na mboga za kienyeji. Pamoja na vyakula vya kisasa kama chipsi, pilau au hata vyakula vanchi nyingine. Ninapokula chakula kipya na hisi kama ninasafiri bila kuondoka nilipo. Ladha mpya hunifanya nione jinsi watu tofauti wanavyo tumia viungo na mbinu za kupika kuleta furaha mezani. Kuonja vyakula vipya kuna nifundisha pia kuwa na uvumilivu wa moyo wa wazi. Sikila chakula kitamu kitamu mara ya kwanza, lakini kila jaribio hunipa uzoefu. Wakati mwingine vile vile, vilivyo rahisi lakini venye ladha asili. Chakula huni kutanisha na familia na marafiki. Hasa tunapokaa pamoja tukishirikiana sahani moja na hadithi. Ah, pia napenda kujaribu vyakula kwa sababu huni letea furaha na kumbukumbu nzuri. Kuna vyakula vinavyonikumbusha nyumbani, vingine hunikumbusha sheree, na vingine hunipa hamasa ya kujifunza kupika kwenye vivu mwenyewe. Hivyo, kujaribu vyakula mbali mbali kumejenga upendo wangu kwa tofauti na kunifanya nithamini zaidi kile kilicho mezani. Si kwa sababu ya kushiba tu, bali kwa sababu ya uzoefu unaokuja pamoja na kila toonge.

Kwa kweli, kitanda kizuri situ kinacho nipa usingizi wa kutosha, bali pia nisehemu ya kupumzika mwili na akili. Mimi binafsi ninapenda kitanda kizuri. Kwa kila mtu, kitanda ni mahali pafaraha. Mahali pa kutulia baada ya siku ndefu za shule au shughuli mbali mbali. Nikilala kwenye kitanda kizuri na hisi raha, amani na uwezo wakusahau mawazo yote ya nayo nizunza. Kitanda kizuri hunisaidia kuamkani kiwa na nguvu na hamu ya kukabiliana na siku mpya. Sio lazima kitanda kiwecha kifahari sana. Lakini nikitanda kinacho nipastarehe. Chakutosha kwa mgongo wangu na mikono wangu. Mara nyingine kitanda kizuri kinakua na mahali ambapo na weza kusoma kitabu, kufikiria maisha au hata kuota ndoto nzuri. Na kama warafiki, wakaribu anayenilea nii na kuimarisha nafsi yangu. Zaidi ya yote, kitanda kizuri kinanifundisha umuhimu wa kutunza mwili na akili. Mwili unao pumzika vizuri unaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na akili yenyetulivu inaweza kubuni mawazo makubwa naam.

Mimi binafsi ninahifadhi data yangu katika maeneo tofauti kulingana na umuhimu wake. Data muhimu kama kumbukumbu za masomo, picha na nyaraka binafsi huzihifadhi kwenye simu yangu na pia kwenye kifaa cha kuhifadhi kama flash disk. Nafanya hivi ili kuhakikisha kuwa hata ni kikosa kifaa kimoja, bado ni naweza kupata tarifa zangu mahali pengine. Pia, napenda kutumia njia za kisasa za kuhifadhi data kama hifadhi mtandaoni. Hii inanipa uhakika zaidi kwa sababu na weza kupata data yangu wakati wowote na mahali popote mradi tu niwe na internet. Hifadhi ya aina hii inanisaidia kuepuka kupoteza taarifa endako simu au kompyuta itaharibika. Kwa upande wangu, kuhifadhi data kwa usalama ni jambo la muhimu sana kwa sababu data huwakilisha kumbukumbu, juhudi na wakati niliotumia kuikusanya. Ningependa kusema ninajitahidi kuwa makini na namna ninavyo hifadhi data yangu. Naona ni jambo la busara kupanga na kulinda taarifa zangu mapema. Kwa sababu data ikipotea si rahisi kuirejesha hata hivyo basi chagua mahali sahihi pa kuifadhi data kuna nipa amani ya moyoni na kuna nisaidia kuendelea na shughuli zangu bila wasiwasi Kwa sababu najua data zangu nimeziweka mahali pazuri Haswa pale mtandaoni, ninaeka tu kwenye emaili, kisha nikibadilisha hata simu, naweza bado kupatana na data yangu, ambayo niliweka kwenye interneti.

Kwa upande wangu, napenda mwanga wakati, si mwanga mkali sana unao chosha macho, wala si mwanga hafifu unao fanya kila kitu kionekane kizito. Mwanga wakati hunifanya nijisikie huru na mtulivu, kama mazingira yako sawa kabisha na shughuli za kila siku. Nikiwa kwenye mwanga wa kati naweza kukaa muda mrefu bila kusumbuliwa, naweza kusoma, kuzungumza na watu, au hata kupumzika bila kuhisi presha yoyote. Mwanga mkali hunifanya nijisikie kama nipo chini ya uangalizi mwingi sana. Wakati mwingine hadi kunipa maumivu ya kichwa, lakini mwanga wakati hunipa hali ya kawaida kama mazingira ya naniunga mkono badala ya kunibana. Pia mwanga wa kati hunifanya nijisikie nipo nyumbani ni mwanga unaoleta hali ya ukaribu na mawasiliano mazuri kati ya watu unapokuwa unamzungumza na mtu chini ya mwanga wa kati.